Unawekaje marengo ya kila mwezi kazini kueka marengo ya kila mwezi kazini ni jambo muhimu. Sana kwa sababu unisaidia kuwa na mwelekeo nidhamu na kipimo chamaendeleo yangu. Bila malengo ni lahisi kufanya kazi kwa mazoea bila kujua kama ninaendelea au la mimi naweka marengo yangu ya kila mwezi. Kama lamani inayoni ongoza katika safari ya kazi yangu. Kwanza kabisa naanza kwa kutasimini mwezi uliopita najiuliza maswali kama nilifanikiwa wapi nilikosea wapi. Na ni mambo gani yalitaji kuboreshwa. Tasimini hii unisaidia kujifunza kutokana na uzoefu. Na kuepuka kurudia makosa yale yale pia unipa picha halisi ya uwezo wangu na changamoto nilizokutana nazo. Bada yapo kueka marengo yario wazi na yanaopimika. Badala ya kusema tu ni tafanya kazi kwa bidii na jiwekea marengo marumu kama kukamilisha kazi fulani kwa wakati kuongeza kiwango cha ubora. Kwa kazi au kujifunza ujuzi mpya unausiana na kazi yangu. Marengo haya unifanya nijue nini asa ninatakiwa kufanya kila siku ili kufikia marengo yangu ya kila mwezi. Pia naweka vipa umbele. Si kazi zote zina uzito sawa. Hivyo napanga kazi muhimu kwanza kwa kufanya hivyo naepuka msongamano wa majukumu na kwa kikisha muda wangu unatumika vizuri. Vipa umbele unisaidia kuzibiti muda na kufanya kazi kwa mpangilio mzuri. Vile vile napanga latiba na muda marumu wakufuatilia maendeleo. Kila wiki nangalia kama nipo kwenye mstari wakufikia marengo niliyoweka. Endapo kuna changamoto au mabadiliko na kuwa tayari kulekebisha mpango wangu badala ya kusubili mwisho wa mwezi. Na hii unisaidia kubaki kuwa makini na mwenye motisha. Mwisho inapofikia mwisho wa mwezi na chukua muda wa kujipongeza na kujitasmini tena. Ninapofanikiwa na jipa motisha ya kuendelea mbele ila nisipofanikiwa kikamilifu na chukua somo na kulitumia katika kupanga marengo ya.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni zaidi ya mchezo kwangu. Niburudani ni hisia na ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Miongoni mwa mambo ya naonifurahisha sana ni kuwa na timu moja ya mpira wa miguu ninayoipenda kwa dhati. Timu hii imenifanya ni ipate furaha, huzuni, matumaini na motisha kwa miaka mingi. Kila ninapoizungumzia au kuifuatilia najisikia kama ni sehemu ya familia kubwa ya mashabiki. Kwanza kabisa napenda timu yangu kwa sababu ya historia na mafanikio yake. Timu hii imepita katika nyakati ngumu na nyakati za ushindi. Lakini haijawahi kukata tamaa. Historia yake inanifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati. Bali kwa bidii, nidhamu na mshikamano kila nikiangalia mechi za zamani au kusikia hadithi za mafanikio yake na hamasika kufanya kazi kwa bidii katika maisha yangu. Pili napenda timu yangu kwa sababu ya mtindo wake wa uchezaji. Inacheza kwa kupambana, kushilikiana na kuonyesha moyo wa ushindi. Wachezaj iwake wanacheza kama timu moja wakisaidiana uwanjani bila ubinafsi. Hili hunifundisha umuhimu wa ushirikiano na kuheshimiana. Si hiyo tu kwenye mpira mbali hata katika maisha ya kawaida. Pia timu yangu imenifundisha uvumilivu na subira. Sio kila msimu huwa wa ushindi. Kuna nyakati timu inapoteza, inapokosa vikombe au inapokosolewa sana. Lakini bado naendelea kuisapoti bila kuchoka. Hii inanifundisha kuwa katika maisha si kila wakati tunashinda. Lakini kilicho muhimu ni kuendelea kuamini na kupambana hadi mwisho. Zaidi ya hayo naipenda timu hii kumeimarisha kwa ushirikiano na watu wengine. Kuipenda timu yangu kumenisaidia kuimarisha uhusiano na watu wengine. Kwa ujumla, timu ya miguu ya mpira wa miguu ninayoipenda sio tu timu ya uwanjani bali nisehemu ya maisha yangu imenifundisha uvumilivu, mshikamano, nidhamu na matumaini. Kila ninapoivaa jezi yake au kuitazama ikicheza na jisikia furaha na faraja. Hivyo ndivyo ninavyoweza kusema kwa.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kujiandaa kwa mkutano ni jambo muhimu sana kwa sababu huonesha nidhamu, uwajibikaji na heshima kwa watu wengine. Mkutano ukiandaliwa vizuri husaidia kufikia malengo kwa haraka, hupunguza upotevu wa muda na huongeza ubora wa maamuzi yanayofanyika. Kwa upande wangu, naona maandalizi ya mkutano kama hatua muhimu kabla ya kufanikisha matokeo mazuri. Kwanza kabisa, naanza kwa kuelewa lengo la mkutano. Najiuliza maswali kama mkutano huu unahusu nini? Tunatarajia kufikia nini mwisho wa mkutano kwa kuelewa lengo hunisaidia kujua ni mambo gani ya msingi ninatakiwa kuyaandaa na kuyazingatia. Bila kuelewa lengo mkutano unaweza kupoteza mwelekeo na kuwa na matokeo hafifu. Pili naanda taarifa na nyaraka muhimu mapema. Hii inaweza kuwa ripoti takwimu au maelezo yanayohusiana na mada ya mkutano. Kuandaa taarifa hizi mapema hunipa muda wa kuzisoma kuzielewa na kuandaa hoja au maswali muhimu. Hii hunifanya niwe tayari kuchangia kikamilifu kwa wakati wa mkutano. Tatu, huandaa orodha ya hoja au mawazo ninayotaka kuyawasilisha badala ya kuzungumza bila mpangilio naandaa hoja zangu kwa ufupi ili niziwasilishe kwa ufasaha na kwa muda mfupi. Hatua hii hunisaidia kuwa makini, kujiamini na kuepuka kurudia mambo yale yale. Vilevile naandaa ratiba ya muda na kuhakikisha nafika mkutanoni kwa wakati. Kufika mapema hunipa nafasi ya kutulia kujiandaa kisaikolojia na kukagua mazingira ya mkutano. Pia huonyesha heshima kwa waandaaji na washiriki wengine wa mkutano. Mwisho najiandaa kisaikolojia na kitabia. Najiweka tayari kusikiliza maoni ya wengine kuheshimu tofauti za mawazo na kuchangia kwa mtazamo chanya. Kujiandaa siyo tu kuwa na karatasi au taarifa bali pia kuwa na moyo wa ushirikiano na mawasiliano mazuri. Kwa mtazamo wangu mkutano mzuri.